Sipendi maua kwa sababu hayaniongezei mvuto wa furaha kama vitu zingine. Ingawa watu wengi huyapenda kwa harufu na rangi zake. Mimi huona hayana umuhimu mkubwa kwangu. Maua hukauka haraka na hunifanya nihisi mpotevu wa muda na pesa. Badala yake, napendelea vitu vinavyodumu kwa muda mawa kibinafsi.